Napenda kusoma vitabu vya elimu na meendeleo binafsi, hasa vile vinavyo saidia kujifunza ujuzi mpya na kuboresha maisha yangu. Pia, napendelea vitabu vya biografia kwa sababu hunipa motisha ya kunionyesha safari za watu waliopitia changamoto na kufanikiwa. Kwa upande mwingine, husoma pia vitabu vya biashara na uhasibu, kwa sababu vinahusiana na taaluma yangu na hunisaidia kuongeza maarifa ya kitaaluma. Wakati mwingine, napenda kusoma hadithi zenye mafunzo kwa kuwa huniburudisha na kunifundisha maadili ya maisha. Kwa ujumla, napenda vitabu vinavyoongezea maarifa, kunijenga kifikra, na kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Ninapo anza mradi mpya wa kazi, huanza kwa kuelewa lengo la mradi na matarajio yake. Kwanza, huchukua muda kusoma maelekezo kuuliza maswali pale ambapo mambo hayako wazi na kukusanya taarifa muhimu zinazo husiana na mradi. Baada ya hapo, hupanga kazi kwa kugawa hatua ndongo ndongo, kuweka ratiba na kubainisha rasilimali zitakazo hitajika. Pia, napenda kushirikisha wenzangu au timu, ili kupata mawazo tofauti na kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Wakati wa utekelezaji, hufuatilia maendeleo mara kwa mara kurekebisha pale panapo hitajika na kuhakikisha ubora wa kazi unazingatiwa. Kwa ujumla, kuanza mradi kwa mpangilio mzuri hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kupunguza makosa na kufanikisha malengo kwa wakati.

Baada ya siku ndefu ya kazi, napenda kuanza kwa kutulia na kuachilia mawazo ya kazi. Mara nyingi, napumzika kwa kusikiliza muziki mtulivu au kusoma kitu kifupi kinacho niboresha akili. Hii, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha utulivu. Pia napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi. Ili, kuondoa uchovu wa mwili, baada ya hapo, huoga na kula chakula cha jioni kwa utulivu, nikiweka pembeni simu au vitu vinavyo nichanganya. Wakati mwingine kupumzika kwa kuongea na familia au marafiki au kuomba na kutafakari juu ya siku yangu. Kwa ujumla na pumzika kwa njia zinazo saidia mwili na akili kurudisha nguvu ili kujiandaa kwa siku inayofuata kwa hali nzuri.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hili, hunijia kwa sababu natamani kuwa huru kifedha, kujiajiri, na kutumia ujuzi wangu kujenga kitu changu binafsi. Kuwa na biashara hunipa nafasi ya kubuni mawazo mapya na kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Nimewahi kufikiria biashara ndogondogo kama huduma au biashara inayohusiana na ujuzi wangu. Nikiangalia mahitaji ya watu wanaonizunguka, ingawa, bado kuna changamoto kama mtaji na uzoefu. Ninaamini kuwa kwa mpango mzuri, kujifunza na uvumilivu inawezekana kuanzisha biashara na kuikuza taratibu. Kwa ujumla, wazo la kuanzisha biashara ni muhimu kwangu kwa sababu linaakisi ndoto ya kujitegemea na kufanikisha malengo ya muda mrefu.

Ndiy, o napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi kidogo na mara chache. Kwa sababu ni rahisi na haraka kupata. Hasa pale siku ni ndefu au sina muda wa kupika. Chakula cha haraka hunisaide kushiba haraka na kuendelea na shughuli zangu bila kuchelewa. Ingawa si kila mara huwa na lishe kamili. Mara nyingi napendele aina zinazojumuhisha pizza au samaki, lakini napanga pia kula pamoja na mboga au saladi ili kipimo cha lishe kiwe kubwa zaidi. Kwa ujumla, chakula cha haraka ni chaguo nzuri pale ninapohitaji kujaza njaa haraka. Lakini, kujaribu kukakikisha hakina mafuta mengi au chumvi kupita kiasi.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini ni yale yanayo husiana na kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa ubora. Kwa mfano, kumaliza ripoti au hesabu kwa usahihi na kwa wakati, kushughulikia tatizo ngumu au kusaidia wenzangu kufanikisha kazi zao kuna nipa kitu cha kujivunia. Zaidi ya hayo napenda mafanikio yanayo husiana na kujifunza ujuzi mpya kuongeza ufanisi na kuboresha mbinu za kazi kwa sababu yananisaidia kukua kitaaluma na binafsi pia napenda pale maoni mazuri au pongezi kutoka kwa wenzangu au wasimamizi yanapo nidhibiitishia kuwa kazi yangu ina thamani kwa kifupi mafanikio ninayo thamini ni yale yanayo ongezea ujuzi kunisaidia kuwa bora kazini na kunipa furaha kwa kuona jitihada zangu zikitimiza matokeo mazuri.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Kuna hali ya kuheshimiana na kusaidiana. Jambo linalo nifanya ni jisikie huru kushiriki mawazo na kuuliza maswali bila hofu. Pia napenda utaratibu na uwazi katika mawasiliano ambapo majukumu yanaeleweka na malengo yanawekwa wazi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa umakini na kujiamini. Zaidi ya hayo, napenda jinsi shirika linavyo toa fursa za kujifunza na kujiboresha. Jambo linalo nisaidia kukua kitaaluma na kuongeza ujuzi wangu. Kwa ujumla, shirika langu hunipa motisha, uthamini na mazingira yanayo nifanya nifanya kazi kwa bidii na kwa moyo.

Ndiyo nasoma gazeti mara kwa mara hasa gazeti la kila siku au la wikendi ili kufuatilia habari za ndani na za kimataifa nasoma sehemu mbalimbali kama habari za kisiasa, uchumi, michezo na maswala ya jamii kwa sababu zinanipa uelewa mpana wa kile kinacho endelea duniani na karibu nami mara nyingine hupenda pia kusoma makala za uchambuzi na maoni kwa sababu hunipanua mtazamo wangu na kunisaidia kufanya maamuzi bora pia, nasoma gazeti mtandaoni kwa urahisi, hasa pale sijui nitapata gazeti la karatasi. Jambo, linalo nirahisishia kupata habari kwa haraka.